Ninapenda kujifunza mambo mapya hasa katika kwanjia ya kupitia mtu anayejua jambo fulani. Ninapenda kuwa mtulivu na msikivu kumsikiliza anapo nieleza hili niweze kupata ujuzi walile jambo jipya ambalo silifahamu.

Mara nyingi asubuhi huwa ninapenda kunywa juisi na mandazi kama kiamshakinywa na wakati mwingine huwa pia kama sitapata mandazi huwa ninakula chapati pamoja na supu.

Ninathamini kazi ya kufuga kuku kwani ni kazi inayo ni ingizia kipato na pia ni kazi inayo nipatia chakula cha kila siku kwa ajili ya mwili wangu.

Ninakumbuka wakati fulani shuleni nilipewa zawadi na mwalimu kwa kufanya vizuri katika somo la sayansi ilinipa furaha na ilinipa moyo wa kufanya vizuri zaidi.

Mara nyingi huwa ninacheza na mdogo wangu ambaye huwa ninabaki naye nyumbani. Kwa hivyo huwa tunapata mda mwingi wa kucheza na kudiscussi kuhusiana na matukio fulani yanayoendelea katika mtaa wetu.

Mara nyingi huwa nasikiliza mziki wa kusifu na kumwabudu mungu ni mziki ambao unanifanya nijiskie vizuri wakati ninapo usikiliza kwani nami na ingia katika ile hali ya kusifu na kuabudu.

Huwa ninapenda kuoga na maji ya moto. Kwani katika mtaa ninaoishi au eneo ninaloishi ni eneo lenye baridi kali. Hivyo huwa nikioga na maji ya moto mwili wangu unakua unajisikia vizuri.

Ndiyo, huwa ninapenda kupiga kinanda. Huwa wakati ninapigia kinanda, ninaingia katika ile roho ya kusifu ama kuabudu. Ninapiga ala ambazo ni nzuri. Zinazofurahisha moyo wangu.

Asubuhi nilipoamka, niliamka alfajiri saa moja. Baada ya kuamka pia nilifanya ibaada kumshukuru mungu kwa ajili ya kuniamsha salama. Na baada ya kufanya ibaada, nilienda nikaoga, na nilipotoka bafuni kuoga, nikaanda chai ya kahawa na maandazi, nikala asubuhi. Nilipomaliza nilienda kupanda usafiri kwa ajili ya kuelekea kazini. Ni asubuhi iliyokuwa njema sana kwangu.

Ninapenda kulima bustani na pia mimi ni mlimaji mzuri na mtunzaji wa bustani ya mboga. Hii hunisaidia kupata mboga nzuri kwa ajili ya chakula na matumizi yangu ya nyumbani.

Ndiyo huwa ninatumia video kwa ajili ya mawasiriano. Pia ninapendelea sana kutumia video hasa kwa wapendwa wangu waliopo mbali ambao nikitamani kuwasiliana nao huku ninawatazama na huku ninawaona.

Wakati wa msongo wa kazi huwa ninapenda kupangilia kazi zote ambazo zimeni songa, ambazo zimekuwa nyingi. Huwa napenda kupangilia katika makundi tofauti tofauti ili nijue ninaweza kuanza na kazi ipi na nikafwatia na kazi ipi.

Rangi yangu ya kupendeza huwa ni rangi nyeupe. Kwani ni rangi ambayo inavutia kwa mng'ao wake. Na pia ni rangi ambayo inapendeza katika sehemu yoyote ile utakapoikuta.

Nimewahi kwenda kwenye maonesho ya sanaa na pia huwa ni natamani kila mara niwe na tabia ya kuenda kwenye maonesho ya sanaa kwani yananisaidia kuona vitu, sanaa nyingi mbalimbali ambazo zinanifundisha, zinanifurahisha na nyingine pia huwa zinanielimisha.

Ndiyo nimewai kunumuwa tikiti za tukio la mpira wa miguu. Ambazo tikiti hizo zilikua zinauzwa mwezi mmoja kabla ya siku ya tukio hilo la mpira wa miguu.

Huwa ninakula vyakula vya asili ili kuweka afya yangu kuwa nzuri. Na pia huwa ninafanya mazoezi kila mara ili kuondoa mafuta ndani ya mwili wangu na kufanya mwili wangu kuwa mzuri, na kupumzika kwa muda mrefu ili kufanya mwili uwe na afya nzuri.

Tundalangu la kupendeza huwa ni parachichi, huwa ni tunda ambalo lina ukubwa mzuri na lina rangi nzuri kwa nje na pia unapo lipasua huwa lina rangi mzuri na mbegu mzuri.

Nimewai kulima katika shamba la shule nililokuwa nikisoma na pia nimewai kuvuna katika shamba hilo hilo baada ya mavuno kuwa ya mekomaa tayari kwa kuvunwa.

Huwa ninachukizwa na tabia ya watu kuchafua mazingira kwa kutupa takataka katika sehemu ambazo. Si sahihi kwa kutupa takataka na hivyo husababisha mazingira kuwa chafu na kuhatarisha afya ya wanadamu pamoja na viumbe wengine.

Ninapotaka kustarehe, huwa ninanunua chakula kizuri, ninanunua vinywaji vingi, na pia huwa ninacheza mziki wakati nikiwa nimemaliza kula, pamoja na kunywa vinywaji, huwa ninastarehe.

Huwa ninapenda AC kwani katika jiji ninaloishi kiwango cha joto ni kiwango cha juu sana. Hivyo huwa ninapendelea kutumia AC kwajili ya kupata kibadirisho kinacho nipatia baridi.

Ndiyo ni miwai kushiriki mashindano ya kuendesha ba iskeli na pia ni miwai kuwa mshindi wa pili katika mashindano hayo ya kuendesha ba iskeli na ni mewahi kupewa zawadi baada ya kushinda.